Changamoto mbazo nakutana nakumbana nazo kazini nakutana nazo kazini ni kama vile kubua wangu kuwa wenye sauti ngumu na kuni harakisha kumaliza kazi. Pia wapo wenzangu ambao ni wazembe hawataki kujituma. Alafu napewa mda mchache sana kukamilisha kazi ambayo nimepewa.

Kujamba tabia ambayo inanichukiza sana kwa watu. Ile hali ya mtu kutoa harufu mbaya chini kule chini kwenye mkundu. Hasa wakati ambao mmekaa mmetulia na mazungumzo mazuri ama mna mjadala unaoendelea ama mna kikao fulani halafu ghafla bin vuu mtu anajamba lile wazo hunichukiza sana.

Mimi huwa natulia, najipanga, naandika chini zile kazi ama ambazo zinaitajika kwa haraka. Ama yale mazaribia ambayo yanafaa yaishe mda fulani kisha nizipange sawa sawa. Nianze na zile kazi ambazo zinaitajika zikamilike haraka. Kisha nichue pumziko fupi alafu niende.

Napofurahia, nikiwa nyumbani mimi bila shaka huimba, nyimbo za kitambo ama kikale ambazo zinanikumbusha, zile nyakati ambazo mababu zetu walikuwa wanaimba huku wakivuna mazao yao kama vile nafaka mahindi. Nyimbo hizi huwa mzuri sana alafu zina nikumbusha mbali. Mbali sana alafu zinanifanya nihisi kuwa nilikuwepo ule wakati.

Hali ya hewa leo hasa mchana, kulikuwa na jua kali, joto lilikuwa mingi kutokana na hilo, na nilivaa zile nguo ambazo ni nyepesi, ili nisije nikatokwa jasho ovyo ovyo. Na katika hii hali nilibarizi nje kwenye bustani langu ambalo lina maua na harufu ya kupendeza.

Unashugulikia wateja vipi? Wateza kitu cha kwanza kabisa ni ujue. Kila mteza anamiyadi, anamahitazi na anahitazi huduma ipi. Anikishajua hivo bila shaka mimi ntampa kila mteja huduma yake namna anavyotaka na kwa wakati upasavyo. Na hivyo ntahakikisha kuwa wakija wakati mwingine zile huduma wanazipata walivopata kule mbeleni.

Naam ninapenda kupanda milima kwa sababu hili huwa zoezi ambalo hunisaidia kuunga misuli na kutoa jasho ambalo linahakikisha kuwa uchafu umetoka mwilini mwangu. Hivyo, afya yangu inaendelea kunawiri na kustahiki na kuniacha nikiwa mwenye siha njema.

Sera ya kampuni ambayo naona ni muhimu ni ile ambayo. A inaleta ushirikiano na malewano. A katika kati ya. A wana kampuni ama wale. A wamandikwa kazi. A isera kwa kingereza ama tueze kuita motivation. Ama ule utangamano uwe wa mahana. Kwa kizungu tunaita social welfare. Yani ule utu na uzuri wa utangamano wafanyikazi kazini.

Naam nimeenda kwenda kwenye tamasha la mziki nikiwa katika shule za upili. Tamasha hili lifanyika katika shule ya waschana ya Alliance School. Ah jijin Nairobi na ilikuwa tamasha la kukata na shoka ambapo tulieza kujisatiti sawasawa na kumaliza katika nafasi ya kwanza katika kitengo cha wavulana.

Niliweza kuchanga hela takribani laki mbili kuwasaidia watoto wa mayatima wasiojiweza kununua vyakula vyenye lishe bora. Na sare zao za shule mwaka uliopita. Na tendo hili lilinifanya nikahisi mtu ambaye ana utu na kutenda kitendo ambacho kiliwavutia na kuwafurahisha wengi.

Unajenga mahusiano vipi na wafanyikazi wengine kwanza kabisa ni kuwaelewa ni wafanyikazi wenye miigo ama tabia gani ni watu wa kukasirika haraka. Ni watu wanapenda mzaha. Ama ni wale watu ambao wapo tu. Nikishamaizi na kujua hili. Tangamana nao katika shughuli za hapa na pale nikiangalia na kuhakiki tabia zao kutokana na ule utangamano na mwingiliano nitajua ni wa aina gani kisha nikishatambaa hilo nitajua namna nashirikiana nao.